Mi huoga mara mbili kwa siku. Naanza asubuhi. Sababu ukiamka asubuhi huwa kuna joto usiku So unaoga asubuhi na unaendelea na shughuli zako alafu ikifika usiku tena unaoga kwa mara pili joto huwa jingi siku So huwezi lala vizuri. Sasa inabidi ukioga midaa ya saa nne hivi. Ama saa tano usiku alafu unalala. Utajipata unalala vizuri sana.

Hili swali la je unapenda kujifunza historia, niukweli napenda kujifunza historia juu, kupitia historia napata kujifunza mambo mbengi ambayo siku ya jua. Kupitia historia, mebada nimejifunza ata mambo mengi kuhusu kabila langu mwenyewe mahali nimetoka, penye watu wetu walitoka. Kupitia historia pia napata kujua venye huwatunafaa kukaa na watu, tunafaa kuhishi. Kupitia historia unapata unaelewa mambo mengi katika dunia ni kwanini ya natokea kwa hivyo swala la historia ni ukweli. Napenda na jifunza historia inanisaidia sana. Na nikijifunza historia pia unapata unajua mengi ambayo hukuwa unayajua. Na unajifunza mambo ya maana sana. Kupitia historia.

Napenda rangi ya kijani kibichi kwa chumba juu inaonyesha mandhari nzuri. Na hata ukiangalia taa ikiwaka kwa nyumba nyumba inakuwa tu na rangi inawaka vizuri, ni nyepesi hata mchana. Kwa nyumba, nyumba inaonekana to vizuri. Hiyo rangi ya kijani kibichi ni nzuri sana. Na natumai watu wote wataipaka kwa nyumba.

Kukimbia nayo huwa sana sana huwa si ya mazoezi yangu sababu mimi si mtu napenda kukimbia huwa napata ugumu sana kukimbia sababu napata kukimbia sana. Kuwa na shinikizo la kupumua unaanza kuhema mara kwa mara sasa kwangu mimi huwa sipendi kukimbia. Kitu huwa nafanya ni kutembea tu polepole nikihitaji kufanya mazoezi. Labda nitembee kwa muda mrefu niende mbali niende kilomita kadhaa hata kumi naweza tembea lakini kukimbia hata kusema kweli kwa kilomita moja tu hapo nitahema sana sasa mimi na kukimbia haziendani vizuri. Ni heri nitembee kadri ya uwezo wangu na urefu. Naweza lakini hapa kwa kukimbia napo. Kusema kweli ni uongo mimi huwa sikimbii. Na nikijaribu huwa napata shida sana. Nitahema sana na hata kama sijawahi zimia lakini na siku naweza zimia nikimbia sana. Sasa ni heri nitembee tu.

Sijakua shabiki wakupanda milima kwa hivyo siezi penda siezi sema napenda kupanda milima sababu ninakotoka kwenyewe hakuna milima na hakuna siku nimewahi enda kupanda mlima na haijakuwa ndoto yangu kujaribu kupanda mlima wowote. Sasa mimi na milima najua haziendani na siwezi sema napenda kupanda milima ama sipendi juu sijawahi enda. Sasa kwa sahii bado sijapenda kupanda milima na haiko kwa mahesabu yangu. Na sioni hata hivi karibuni nikienda.